Mimi ni kuna ndoto mobu, lakini ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu at least amejiweza. Mtu amejipanga, anajielewa. Na kumake it kabisa tu manze. Hiyo ndo ndoto hata wazazi wako nayo kwa watoi wao. So, si ati, ukuwe tu mtu hivi hivi, kuwe mtu wa maana kwa society. Yani kuwata na kakazi hivi, kuwana biyashara, uneza tengeza do yako. Unasaidia wazazi, unasaidia, yani, community kwa ujumla. Hiyo ndo ndoto yangu kubwa.

So, kazi ni kujituma na usipojituma zaidi, hautakuwa na chako. Na pia, mi kenye mi najua manze hufai kutosheka tu na vitu kiasi. Si ati, unafaa kutaka kila kitu, lakini lazima manze ukuwe kaa hata kama ni issue za mado ama nini. Lazima ukuwe na sources kadhaa za kukuingizia ganji. So, unaingiza ganji hata na biashara, uko na biashara ya sijui kuuza nini, kuuza smokie, kuuza kuku. Yaani uko na mabiashara hapa na pale. Hiyo sasa zinakuja kama passive income yaani zinatopup kenye umetengeneza. Kama uko na salary pia, tena iyo tena inakuja kama do. So, kenye unachofanya kuongeza ujalishaji wako. Ni kupanga manzee, kujipanga na kukuwa na sources kadhaa za mado. Though iezi kuwa kutoka kwa source moja. Juu sasa ikikuwa kutoka kwa source moja, ikipotea unajikuta kwa situation ingine noma.

Ee, mi ni mpigaji kura na, by the way, nimepiga kura mara moja tu tajia nizaliwe. Nilipiga kura ya elfu mbili na ishirini na mbili, ilikua elections zingine zilishika sana, kulikuwa na narrative za ewe kuna hustler na kuna dynasty. Sasa kulikuwa na io io mlingo ya hustler ilikuwa na William Samuel Arap ruto. And alikuwa anasema manze oo kuna watu wameshikilia tu serekali kaa yao, wanadhani wengine ata hawafai kuwa ata maprezo. Ati wao pekee ndo waeza kuwa maorezo. Alafu kulikuwa na dynasty, hao walikuwa wanasimamia, wale wenye wamekuwa tu mafamilia zao, baba zao, wao wamekuwa tu kwa kwa hizi mapositions. So, yeah, results zilitokea, na unaona, msee wa hasla alishinda, lakini tena, miaka mbili zilipoisha, watu tena walijam, wakauliza bana, wewe msee umetupromise vitu mob, lakini hakuna kitu unadu. So, mi ni mpigaji kura, nangojea tena next year nipige kura nichague msee mwenye napenda.

Hmm, siasa bana mimi, upenda siasa, siasa najua ndio maisha yako, watu wengi udhani eti wao wasipo ongea kuhusu siasa, ama atawasipo jingiza kwa siasa, ama atawasipo jali kitu yote kuhusu siasa, ati wao sasa wako safe. Na hiyo ina kwa gatu parasha ingine tuwa taiwezi. Siasa ni maisha yako. Juawa se wanachaguliwa kwenda kua kwezo positions tofauti tofauti. Wao ndio wanatangeneza sera. Na hizo sera mazee. Ndo zina determine vile tunenda kuishi. Vile tunaoparete. Ata ushuru enye tunalipa. So nipoa kuzungumza kusu siasa. Jana nimezungumza kuhusu siasa. Kila siku mimi ongea kuhusu siasa. Ju siasa ni maisha yetu. Na siasa bora. Maisha bora. Sia maisha mbaya iyondio moto kila mtu sisi tunajua.

So, hii mfumo ya kugawa taka ililetwa aswa kumekishuwa ati. Zile taka zenye zinaeza kuwa recycled ama zitumike mara ya pili ama zitengeneze vifaa zingine. Sa zitumike zinafanyiwa hivo ndio zisirushwe tu kwa zingine zenye haziwezi kuwa recycled. Kupanga taka ni fiti sana juu. ukipanga taka unasaidia hadi watu wanaokota, waiokote vizuri. Na pia unasaidia kukeep mazingira safi. Pia unasaidia manze kuminimize hizi wastages. Juu sasa badala watu kutengeneza maplastic maplastik mpya si wanseza tumia zenye ziko kutengeneza hizo vifaa kama chupa na vitu zingine.

Mi ununua vitu sehemu mbali mbali. Sezi sema hati nikona sehemu tu haswa enye naenda kununuwa gama vitu. Zii, mi ununua vitu sehemu tofauti. Na in fact, mi nunua vitu time na ziitaji. So ni kijikuta na tembea hivi ni mona kanguofiti. Tena siezi enda ti online inunuwete na iyo ka nguo. Mi na inunuwa tu directa apa kwa mse mwe anawuza. So vitu mi ununuwa kulingana na itaji, na ziitaji. Na cha muhimu ni kununuwa vitu zeni quality, vitu zina kubamba. Ama vitu zenye unaenda kutumia, zina kuhusu tu. Siku unuwa tu vitu zingine atauwendi kutumia. Unajikuta umenunuwa mavitu na hazikusaidi.

Mi ni msee hutembea sehemu tofauti na sehemu, yenye mi upendaga kuspend time ni kuenda ma outdoors. Kutembea tu unaona mazingira, unaona milima, mawee, sehemu tu tofauti tofauti kuna nature. Hapo ukienda at least unapata kukonect we mwenyewe mwili yako na nature alafu pia unapigwa kabaridi, kabrizi, kazuri. Unapata kusherehekea tu mazingiro, umuhimu wa mazingira. So, ndo maana nisababu nipoa kutuza mazingira, juu kaa hiyo nature mazee venye tunapenda, kusinge kuwa na wasee wameitunza, hatunge kuwa tunapenda kuenda hapo. So, mi hupenda kutembea nje, na mi hupenda kutembea sehemu kama uhuru, park, unatulia, unarelax, unaweza hata doze.

Najua siku ya kuzaliwa ukiwa mtoi. Unaonanga hiyo siku kani siku important. Siati ukiwa tu mtoi pekee. Ukiwa tu msee mchanga. Unafeel tu hiyo ni siku important. Lazima manze hata utengenezewe keki. Kukue tu na kasherehe tu uchinjiwe sijui nini. Mkule, mkunywe mjibambe. Lakini sasa ukikuwa tena mkubwa. Una realize siku yako ya kuzaliwa ni ka siku tu ingine. Unafurahia ati. Nimeongeza huu mwaka na nimepita hii mwaka vizuri. Lakini si sikuingine kubwa sana. Si kitu enye unafaa tena kumake a big deal tena out of it. Una relax tu. Utafanya kasherehe kadogo kama ukona uwezo. Pia kama akuna do, unatulia tu na siku tu zinaendelea.

Mihu tumia mtandao sana na net manze ime change vitu mob. Kwanza kitambo tulikuwa tunawatchingi sijui news, unangojea hadisaa tatu kuwatch news ya English. Ama unangojea nisaa moja kuwatch news za kiswahili. Lakini mtandao ime change game. Siku hizi news unaipata online. Na sasa sina si news pekee. hAdina sikia kitu watu wanasema kuhusu hiyo news ka reaction za wasee. So, ee, hapo ndio maoni ya wasee inakam. Kwa mtandao, unaangalia kitu watu wana comment hapo chini. Kama ni ka live stream hivi, unaangalia kitu watu wana comment live streami kiendelea. So, unapata maoni ya wasi. Na maoni ni fiti. Inakwambia nini watu wengi wanafikiria, jinsi wanavyo sema, na simu yao roho yao iko wapi.

Chakula napenda ni chakula kitamu, hata sijui kuna ladhaa tofauti ama nini? Mimi najua lathaa moja, na kwa chakula lathaa ninajua ni tamu. Lazima chakula nakula ni tamu. Kama si tamu, sasa tena utakuwa aje na "apetiate" ya kuikula. Lazima ikuwe ni chakula ingine fiti. Chakul imepikwa na si viungo vingi zaidi, juu mi sipendagi chakula imejaa viungo. Lakini mepikuwa na upendo. Wajua chakula imepikwa na upendo ni kumaanisha chakula chenyewe ka kando na kuwa tamu. Ni kitamu alafu pia kiko na madini. Kinaenda kukusaidia mwili, kinaenda kuongezea madini na kinaenda kukuwa cha muhimu kwa mwili. So chakula ninapenda ni chakula yenye ladha tamu na yenye imepikwa kwa upendo.

Eee, mi napendaga hizo magame za tables. Hizo game ziko fiti, lakini sipendagi zote. Ya kwanza yenye mimi nilikujaga kujifunza initagwa draft. Iyo ni game tu ingine tu unasonga mbele, unaeza kula nyuma, ukifika pia uko mbele kwa msee mwingine unaeza get ata kaking. Na king tena akona nguvu, anaeza ruka, sehemu tofauti, akule kwa line mzima. Eee, hiyo ni draft. Lakini game mi napenda haswa ya mbao ni game fulani inaitwa Chess. Chess Chess nayo ni game ingine fiti bana. Chess.com hapo hadi mimi nimejiunga na compete na wasee toka sehemu tofauti tofauti za dunia. Hizo game hiyo game kitu inanibambia ni juu si about si game inayojali sana about umekula pieces gapi za msee apana ni kama queen ame king amefungwa amefungwa ni hivyo imeisha So iyo ni game fiti, ni game yenye nawezaambia hadi wasee, wajifunze, ni game hadi wasee wakijifunza, watagain alot.

Mi kenye mi napendanga kwanza kuishi kwa mafanikio. Nikuwa able to kuachive hizo goals yenye nimejiwekea. Unaeka goal, nataka hii mwaka ikiisha, nikuwe nimefanya hii. Halafu mwaka inaisha na umezifanya. Hiyo inafeel fiti. Hapo ndo unafil hata mtu kama mimi nafil hapo sasa nimefanikiwa kibinafsi. Lakini zaidi ya hiyo, mafanikio ya kibinafsi si mafanikio muhimu zaidi. Kwanza kam kwa issues za majob, vitu zako binafsi pia, lazima pia uangalie manze wase wengine wenye mnafanya kazi nao, pia wao wanafanikiwa. Na wakifanikiwa hivo ni kumaanisha malengo yenu yote ya job, mnazitimiza mapema.

Unajua, kuna mvua na kuna jua. Na hizi vitu zote mbili ni muhimu sana, kivyao. Sa siku zamvua, mvua watu naipendaga manzee kukichoma sana ata kila mtu wanadai, at least kunyeshe. Alafu kishanyesha, iyo nakuaga furaha sana kwa watu kaa mimi wenye ni wakulima. Ina manisha watu atenda shamba, kama mlikombe panda mambergu zenu, mtenda mpalilie, na jendali mimi atu zenu mazizi takuwa fiti. Alafu kikauka sana manze watu ka sisi maji inanza kuwa shida. Ju sasa unaparata visi mazetu zinakauka. So sikuza mvua mvua kirudi hivi inarudisha maji hata at least inaongezeka kwa kisima. Mimi napenda mvua na pia napenda jua. Lakini tena mvua manze na hiyo baridi baridi Hei ikipasist sana tena iwezi.

By the way mi naye nimetulia sana kenya. Hata in fact, sema tu kaa ni mbali nimewahi enda nimeenda TZ sasa likizo yangu ya ndoto, yenye naenda nje ya nchi yangu. Naenda kutulia hata nione mazingira kwingine kunakaa aje? Nione kaa wengine pia wako developed kama sisi. Nione ma town zingine zikuwa aje. Hata nikitoka nje nchi, nione hata food za wasee, ni feel iko aje. Unajua ni poa kujaribu vitu likizo yenye unajikuta unajaribu vitu tofauti tofauti, mazingira tofauti, chakula tofauti, hapo sasa ndo unajibabamba. Hio ndio likizo yangu ya ndoto So hito ndo likizo yangu ya ndoto.

By the way, mimi mi si msewa wa usiku, mini mse wa mangware, so mihua mkaga mangware, hata nikiwa na kazi usiku, hey, inabidi, ka hio kazi inaeza ngoja hadi ngware, hey, inabidi, nimerauka, nifanye hio wera. Juu manzee, mausiku manzee ikifika miata kama saa mbili, hivi saa tatu, nisha choka bana, shiaanza kusikia usingizi bana, nadai tu kudoz, adi nisipokula mapema, mimi adi yomi dadalala manzee kabisa. So wakati nafanya kazi vizuri minaye ni mangware. Si usiku. Lakini usiku pia kakazi inaitajika kufanyika. Lazima tutafanya manze. Uchamuhimu ni doh.

Walai ka kuna kazi mina chukia walai zaidi ni kufuwa nguo. Manze maneno kufuwa manze mi adi mi hunishinda jo. Adi hadi wa leo, naeza toa hata manguo ni toe manguo sijui ngapi. Ati najipea saiki kufuwa. Lakini, kitu yenye tu ni fact ni lazima zirudi ndani mob. So, mi naye mi sipendagi stori za kufuwa. Hadi, nowanda mi na, naeza tafuta mama fua, ananifulia. Ama ata nikuwa nambiwa the best way sasa. Ni kila nguo ukisha maliza kuivaa, unaitoa, alafu unaifua Adhawais utashindwa manze, utaanza kung'ang'ana, afu unashindwa manze, rada nigani.

Mimi napenda hali ya hewa yenye imetulia. Sipendagi ati jua ni mob. Pata jua ni mingi. Imekuwa kali bana hata huwezi tembea huwezi toka uende kwi anywhere hata huwezi enda gotea mabeshte. Hata kaa unafanya job. Kwanza kwa hio jua unashangaa maze. Unataka tu utoke tu hiyo wera. So, hali tulivu ni fiti. Jua isikuwe mingi. Afu pia mvua isikuwe mingi pia mvua mvua sasa heri hata jua jo. Ju mvua. Mvua inakufanya manze hata huwezi toka. Huwezi toka kabisa. Heri ile ingine unaweza jikaza maze ufanye tu job. Lakini mvuwa bana. Hei, lazima ujikinge. Ngojea mvua iishe ndo aafu uanze kujituma. Hei, hali ya hewa manze yenye minapenda sasa. Ni wastani. He, kuna kajua kidogo. Kanyunyu nyunyu hivi kiasi. Hata majioni joo.

Ee hii maneno ya baridi, hadi venye nilikuwa nasema. Mimi nae, joto, joto iko sawa, joto jingi pia tena haiwezi. Sasa pia na baridi unatakanga tu ka upepo kidogo jo. Lakini hiyo baridi manze yenye hadi manze unatetemeka, hadi unasikia siju ni kama unadedi. Hiyo baridi nayo haiwezi. Wakati wa baridi kaa hizo, ee manze inafaa ikupate, hata ikupate tu indoors manze, ikupate tu huko mayolo. Kama hauko kwa nyumba jo utaumia jo. Nakama uko kwa nyumba tena inkupata tu kwa kwa kitanda. Umejifunika na mablanketi. Ju usipochunga bana kabaridi kanaeza kukata. Na watu wengine wako na magonjwa zingine hadi baridi ina wa affect. Sasa hadi wao tena. Waah wako situation ingine noma ee hata ndipo hata hadi wapike hata kachai hapo. Wakunywe ka hot.

By the way, fom ni kujipanga. Fom ni kujipanga, bana. Usipo jipanga, vitu zita kuramba. Na kani, vitu zawera na ukona wiki, at least unajua ukona kazi zinamaliza wiki. Fom ni kukachora na ku make sure kila kazi unaipatia kasiku, muda, fulani. Na una make sure pia unaimaliza kwa hio muda. Juu ukifanya hivo sasa, angalau hadi we tunajua utamaliza hizo makazi. Hei, buda usipo jipanga, bana. Cha muhimu ni kupanga tukazi ya kesho hii nitamaliza hii. Na hii ingine ni siku ingine. Hii ni siku ingine. Na hivyo hivyo manze.

Bana, mtandao wa kijamii, hapo ndio penye tuko. Sisi kwanza tuligrow na hiyo mtandao. Najua, time tulizaliwa bana haikuwa, mtu kaa mimi nilizaliwa ndio neti inaingia. Halafu, cha muhimu ni kusema si ndio tuliona smart phone. Steve Jobs alianlish manze katouch, kuuza hii indio simu ya kesho. From there, vitu zilianza kubadilika joo. Kuka kamu Facebook, kila mtu aka ingia Facebook, hadi mi nakumbuka nili ingia Facebook kitambo sana. Na nilingia hapa nikiwa hapa home. Nilikua najiita Taylor Chaska. Wee, jina ingine ngori sana. Eee, tunatumia mitandao. Sai kuna X pia. Hapo utatumia kutafuta ma news. Kuna TikTok ya kujibamba tu hapo entertainment. Ukiscroll, scroll tu. Kuna IG ya kutumatuma mapicha. Eee, kuna madiscord pia. Kuna reddit apo ya ku interact na wasee wa comminity. Wasee wenye mna penda vitu moja. Eee, mitandao ya kijamii ime change game by the way. Hadi sai tuko sawa kila mtu ana benefit. Kuna wengine wanatengendeza doo kutoka kwa mitandao za kijamii eeh maneno ni mob joh.

Haa, chumba changu cha kulala ni ka chumba zingine man iko na vitu tu normal, kakitanda, eh, nilazima ni bezi ya kulala, so lazima kuwe na kitanda. Yenye iko na matress kitanda ingine tu kubwa tu size yake joo yenye inakutosha unaeza eka ata makani issue ka hiyo unaona eh, kuna kitanda, halafu hapo, kuna sasa closet, closet sasa imebeba vitu zote za maluku, luku zangu, maviatu, manguo, yote sasa nimezieka kivyake. Halafu kuna laundry basket manze penye narusha manguo chafuapo zenye zifai nafaa niende kufua eeh manze halafu kitu muhimu pia iko kwa room ni ka system kuna timemmanze unaskiza tu ngoma hudai kutoka so unatulia tu eeh manzee.

Sasa manzee, mimi hadi siwork, hii normal yenye watu wana work, ile yenye unaenda jobs sijui saa mbili asubuhi, halafu saa kumi na moja unatoka job. Zii, mimi nafanya kazi ile gigs, unajitaftia wera, halafu unatafta client, una handle kazi yake. So uzuri ya kazi kama hiyo manze ni wewe mwenyewe unaamua muda unaenda kufanya kazi. Kama ni asubuhi, kama ni saa hii, kama saa yote tu yenye unafeel uko free. Halafu pia, hakuna mtu anakupangia venye unafanya kazi. Kwa hiyo unafanya kazi, cha muhimu ni ku ensure tu, unafanya kazi fiti, unapeana client. Na hiyo kitu nili learn sana manze, time nilikuwa na opportunity ya kuandika ma projects hivi, maresearch hivi Pale Platforms kadhaa hapo na na wengine walinifunza hadi nikajua. Unakorektiwa, unapigwa hapo kafine. Unajua.